Ninaandaa ripoti za kazi kwa utaratibu na umakini. Kwanza na kusanya taarifa zote muhimu za kuha kikisha ni sahihi. Kisha napanga ripoti kwa kusehemu kwa utangulizi malengo kazi zilizofanyika changamoto na mapendekel mapendekezo. Natumia lugha iliyo wazi na rahisi kueleweka. Nakambla ya kuwasilisha na hakikisha ni meipitia hili kurekembisha. Makosa na kumboresha umbora wake.

Kulikuwa na mji mdogo uliokaa pembezoni mwake mwa barabara kuu. Hali ambapo asubuhi huanza mapema na sauti za watu huamsha hili jua kabla halijachomoza vizuri. Mji huu ulikuwa na vibanda vya biashara harufu ya chai, na tangawizi na kelele za magari ya abiria yakitangaza safari. Watoto walicheza mitaani kwa vicheko, wakikimbiza matahiri ya zamani, huku wazazi wakipambana na maisha kwa bidii na matumani, jioni lilikuwa tamu, watu wakikaa nje, wakiongea kuhusu siku yao, wakicheka na kusahau, shida kwa muda mfupi.

Napo kutana na kazi za darura, kwanza natulia ili nifikiria kwa haraka lakini kwa makini. Kisha naipa kazi hiyo kipa umbele na hirisha mambo ya siyo ya lazima. Napanga hatua za haraka za kujukua na wasiliana na wausika usika na fanya kazi kwa umakini adi na nimalize. Banda ya hapo na kikisha na rekodi kilicho fanyika hili ninjifuze na ninjipanke vizuri zaidi siku zinjazo.

Ndiyo, napenda esabu kwa sambabu, zina nisaindia kufikiria kwa mantiki, utatua matatizo, na kufanya maamuzi kwa usahihi. Pia hunisaidia sana katika masomo na kazi asa inapoitanjika kupanga kuesabu au kuchambua tarifa usika.

Napendelea kuandika kwa komputa kwa sababu ni haraka, rahisi, kuhariri, na kunisaidia kupanga mawazo vizuri. Ata hivyo, kuandika kwa mkono pia napenda wakati mwigine, hasa ninapotaka kufikiri kwa utulivu au kuchukua kumbukumbu za haraka.

Chumba changu si chakulala ni cha utulivu na kilicho safi. Kina kitanda kiliopangwa vizuri, shuka safi na mito inayofanya ni lale kwa starehe. Kuna meza ndogo hao kambati la kuweka vitu muhimu na mwanga wa kutosha wakati wa mchana. Napenda kukiweka chumba kikiwa nadhifu kwa sababu isaidia kupumzika vizuri na kufikiri kwa utulifu.

Ndiyo napenda maua kwa sambabu uleta utulifu na furaha napenda zaindi maua yenye arufu mzuri na rangi tulifu kwa sambabu unifanya ninjisikie vizuri na kunipa isia za amani zinazo pendeza. Kwa hivyo.

Wakati wa mapumuziko ya mchana, napenda kupumzika na kutoa akili kazi. Mara nyingi, huchukua chai au maji, nikakula kidogo, ikiwa nikiwa na njaa. Na kushirikiana na wenzangu kwa mazungumzo ya kirafiki. Wakati mwingine, napenda kutembea kidogo, au kusikiliza muziki. Ili kuhisisha akili na kurudisha nguvu ya kuendelea na kazi kwa ufanisi.

Timu bora ya Crank B nchini marekani ni Seto Sea Wall. Wamewahi kushinda umbingwa wa Major Link Crank B. Mara kadhaa na ni moja wapo ya timu zenye kushindani mkubwa nchini. Pia New England Fringe Arts ni maarufu kwa mafanikio yao hivi karibuni.

Napenda pilamu za kusisimua na zaandili za kweli kwa mfano, action or Adventurs, kwa Avengers au Indian Jones, zinanifanya nichangilie na kushirikiana na wahusika, drama versus inspirational. Kama the pursuit of happiness, hunintia moyo na kunifundisha uvumilifu commenting. Kama home Alon au the indan, unifurahisha na kunifanya nicheke mbaanda ya siku ndefu.

Kupokea maoni kutoka kwa wengine mimi hufanya hivi, kwanza kusikiliza kwa makini na kusundia kuelewa maoni yao vizuri bila kukata tamaa au kuhisi kibinafsi. Pili, kukubali tofauti za mtazamo. Kuelewa kwamba kila mtu anao na mambo kwa namna yake. Tatu, kuchambua maoni. Kuona ni yapi yanafaa kutumia kuboresha kazi au mwenendo, mwenendo wangu. Kuuliza maswali ya ufanusi nikihitaji kuelewa zaidi. Tano, kutumia maoni kujiendeleza, badala ya kuchukulia kama ukosowaji, naona kama fursa ya kujifunza na kuboresha. Kwa kifupi, nashughulikia maoni kama darasa, si kama ukosowaji, na hivyo kunisaidia kukua.

Ningependa kutembelea japan. Nchi hii inanifutia kwa sababu inamchanganyiko wa utamanduni, wa kale na teknolojia kisasa. Napenda kuona manthali ya milima. Bustani za cherry, blossom na mengi yenye mwanga wa usiku. Pia napenda chakula cha kienyeji kama sushi, ramen na temburu. Na ningependa pia kujifuza kidogo kuhusu historia na mila zao. Kwa kifupi Japan ni inchi nayochanganya uzuri wa asili, utamanduni na teknolojia. Ningependa kuiona kwa macho yangu.

Sina chaka, kifata tekinolojiq ambacho, siwezi sikuishi pasipo ni simu ya mkononi. Inaangazia kila kitu, mawasiliano, taarifa, kazi, burundani, na kupanga siku yangu. Ni kama kituo cha kila kitu, kili chonifaa kila siku.

Napenda kuhusu shirika langu mazingira mazuri ya kazi, ushurikiano kati ya wafanyikazi na msaada kutoka kwa wasimamizi. Pia napenda kwamba linanipa nafasi ya kujifunza, kukua kitaaluma na kutumia ujuzi wangu. Hilo hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kuamasika kufanya kazi kwa bidii.

Leo siku ni ya mvua kidogo na mawingu joto ilikuwa kati ya kama kumi na nne degrees asubui hadi karibu ishirini na nane degrees mchana. Kama una uwezekano mkubwa kuna uwezekano mkubwa wa mvua ya mara kwa mara au mvua nyepesi sehemu pahali za nje nje. Kwa kifupi asubui baridi na mvua kidogo. Mchana mawingu mengi joto liko wastani. Kuna uwezekana wa mvua au mvua nyepesi sehemu mbalimbali.

Wakati wa msoko wa kazi mi hufanya hivi. Kupanga kipaumbele, natoa kwanza kazi muhimu zaidi na inayohitajika haraka. Ya pili, kungawanya kazi kwa hatua ndogo ili nisishindwe na wingi wa kazi. Tatu, kuwa mtulifu na makini, nikizingatia kila hatua badala ya kuchanganyikiwa. Inne, kusaidia hau kushirikiana na wengine. Pale inapowezekana hili kazi izingatiwe kwa haraka. Tano, kujifu, pumzisha kidogo. Halo sekunde chache husaidia akili kurudi kuwa safi, na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa kifupi, nashungulikia msongo wa mfangilio na utulifu badala ya kuchanganyikiwa.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara. Angalau, kila mwezi hau wakati wowote kuna sasisho muhimu. Hii, hunisaindia kwa akikisha vifaa vina tumika vizuri. Vina usalama na vinafaa kwa kazi zangu za kila siku. Pia, napendelea kufanya kukanguzi mdogo, mara kwa mara ili kugundua tatizo kabla, halija imbuka.

Nina uhusiano wa heshima na upendo na wazee wangu. Napenda kusikiliza mafunzo yao, kushirikiana nao, na kujifunza kutokana na uzoefu wao. Wakati mwingine, tunapiga mazungumzo ya kila siku. Wakinipa ushauri au hadithi za maisha. Na hilo, linanifanya nijisikie karibu na kupewa muongozo wa bustara.

Mfanya biashara bora zaidi ni yeye anayejua kupanga, kusirikiana na kutatua matatizo kwa ujasiri. Ana ndoto na malengo wazi lakini pia ana ubunifu na uwezo wa kubandilika kadri soko linavyobadilika. Pia mfanya biashara bora heshimu wateja wafanyakazi na washirika na anajifunza kutokana na makosa badala ya kuyakwepa.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Hasa pale ninapokuwa na haraka au nataka kitu cha kufurahisha kinywani. Napenda zaidi pizza hamburger na fries, lakini pia napendelea chakula cha haraka kilicho safi na chenye ladha nzuri badala ya kile kilicho na mafuta mengi. Kwa kifupi, chakula cha haraka ni raha kidogo lakini si kitu cha kula kila siku.

Ndiyo nimejaribu kunjifunza kupiga gitaa. Nimejifuza misingi kama kuchora noti. Kutumia vindole vizuri na kupinga okodia rahisi ingawa bado sijafikia kiwango cha juu kupiga gitaa kunani furahisha sana na kunisaidia kupumzika na kuonyesha ubunifu wangu kupitia muziki.

Napendelea chakula chenye mafuta kidogo, sio chenye mafuta mengi sana. Mafuta hutoa ladha na nguvu, lakini napenda chakula kiwe na usawa. Yaani, kidogo cha mafuta lakini pia kikiwe, kikiwa na lishe na afya. Kwa kifupi, chakula kisicho mafuta kabisa, si rahisi kufurahisha. Lakini chakula chenye kiasi kidogo na cha mafuta nitamu na kinai chokidhi ladha.

Mimi huangalia barua pepe angalau mara mbili au tatu kwa siku. Asubui, mchana na mara nyingine kabla ya kumaliza kazi. Hii hunisaidia kusoma barua muhimu kwa wakati kujibu haraka zile zinazohitaji majibu ya dharura. Na pia kuepuka kukosa mawasiliano muhimu.

Mimi hunyolea nywele zangu angalau mara mbili au tatu kwa wiki. Kulingana na aina ya shughuli niliyo nayo napenda kuhakikisha nywele zimesafishwa zimepangwa vizuri na zinaonekana safi pia kutumia mafuta kidogo au cream husaidia kuzifanya ziwe laini na zenye afya.

Napenda mikutano ambayo ni mfupi, yenye lengo wazi na yenye ushirikiano. Moja, mikutano ya kufafanua kazi au mradi husaidia kila mtu kuelewa majukumu yake. Pili, mikutano ya kuchambua matatizo ni muhimu hili kupata kusuluhisho haraka. Tatu pia napenda pale watu wanapo shirikiana kwa heshima na wakiwa na tayari kusikiliza maoni ya kila mmoja. Kwa kifufi, napenda mikutano inayazalisha matokeo sio ile yenye kupoteza muda.

Ndiyo, na wafahamu majirani wangu. Napenda kujenga usiano wakirafiki na wawo. Kuwasalimu na mala nyingine kushirikiana pale inapotajika. Hii, usaindia kuhunda mazingira ya usalama, msaada na mazungumzo mazuri katika jirani.

Wakati wa mapumziko kazini mimi napumzika kidogo ili kurudisha nguvu. Mara nyingine nakunywa chai au maji au kula kitu kidogo cha ku nafikiri kidogo. Wakati mwingine natembea kidogo au nashirikiana na wenzangu kwa mazungumzo ya kirafiki. Hii husaidia akili yangu kurudi kuwa safi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi baada ya mapumziko.

Mara nyingi nacheza au kushirikiana na watu wa karibu nami. Marafiki, ndugu, au watu ninaofanya nao kazi. Napenda zaidi kucheza na mto. Unaelewana, unafurahia, unazungumza. Na mnaweza kucheka pamoja bila presha.

Napenda kucheza michezo inayo changamusha akili, napia ile ya kujiburundisha. Mara nyingi, napenda draft bao, au michezo ya maneno na maswali. Pia michezo ya timu kama mpira wa miguu, au netiboli, inafurahisha kwa sababu, inaleta ushirikiano na furaha pamoja.

Ndio nimewai kwenda kwenye tamasha la muziki ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. Mziki wa pamoja kwa moja, watu wenye furaha, nishati nzuri kila mahali. Napenda zaidi, matamasha yenye mziki wa hasili, hau nyimbo zenye ujumbe mzuri kwa sababu yanamburudisha na pia yanatia moyo.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni mbilo za lidhaa, riadha. Hasaa mbio za mita, mia moja na mia nne, napendezwa na kazi. Nidhamu na maandalizi makubwa ambayo wariadha wametia. Pia inatia moyo kuona wariadha wakutoka na mataifa mbalimbali wakishindana kwa haki na heshima. Wakiwakilisha nchi zao kwa juhudi na moyo wa ushindani kwa wakweli.

Kwa kawaida, naoga mara moja au mbili kwa siku. Asubuhi kujiandaa na siku. Na jioni nikiwa nimetoka kazi au, nimechoka sana. Nategemea hali ya hewa. Shughuli nilizofanya. Na jinsi ninavyojisikia. Usafi, nakujihisi fresh ni muhimu sana.

Wakati wa mgogoro na mtu nafanya mambo yafuatayo, kwanza najitulia, nisije nikasema maneno ya hasira ambayo, nitaanza kuyajutia, alafu namskiliza mwezangu, aeleze upande wake bila kumkatiza, ili nijielewe anachohisi. Baada ya hapo, naeleza hisia zangu kwa heshima, bila kulaumu au kudharau. Najaribu kutafuta kusuluhisha, si kushinda hoja. Kama mambo yamepanda sana, nachukia, nachukua muda kidogo wa kimya, kisha tunazungumuza tena, tukuwa watulivu. Kwangu, maelewano na heshima ni muhimu kuliko ugomvi.

Mara nyingi na kula ungali na mboga mchana kama sikumawiki kambej au kunde nikiongeza nyama hau maharagwe kulingana na ilivyo nichakula kinacho shika tumbo vizuri kinanipa ngufu ya kuendelea na shunguli za mchana na pia nichakawada na kinapatika na kirahisi.

Ndiyo, navaa miwani, asa wakati wa kusoma, kutumia kombiuta, hao kuende sha ngari. Usaindia kupunguza uchofu wa majo na kuona vizuri zainde. Wakati mwingine, pia uvaa kama sehemu ya mtindo, hao kuona vizuri katika muanga wanjua.

Napenda muziki. Unaochangamsha hisia na kuleta furaha. Hii inaweza kuwa muziki wa asili wa Kenya. Kama nenga hau taraarabu au muziki wa kimataifa kama pop. Ama rnb. Napenda zaidi nyimbo ambazo zinaunjumbe mzuri. Zinapendwa ona urahisi wakuimba au kucheza pamoja nazo. Muziki pia huondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie freshi na chanya wakati mwengine napenda kusikiliza muziki wa instrumental ili kuzingatia kazi au kusoma kwa utulivu.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano kama mara nyingi. Hii, inaweza kuwa kuwa na marafiki au pamoja kupitia video call kwa au kwa mikikutano ya kazi mtandaoni. Video husaidia kuona uso, hisia na ishara za mwili. Hivyo, mawasiliano huwa wazi na yenye ufanisi zaidi kuliko maeneo. Pia napenda kutumia video kwa kujifuza kitu mpya hao kushiriki uzoefu na wengine kwa njia ya kuona moja kwa moja.

Kawainda usiku kambla ya kulala, nafanya mambo yafuatayo. Kwanza kusafisha mwili, kuonga na kuosha uso ili kuamka usiku ukiwa fresh. Kupumzika akili, napumzika kindogo, nikisoma kitambu hau kusikiliza mziki mtulivu. Tatu, kupanga kesho. Kuangalia ratiba kindogo hau kuandika mambo muhimu ya kesho hili nishike mtazamo mzuri. Nne kula hau kunywa kitu kindogo kama kahawa ya njioni hau chakula kindogo ikiwa nipo njaa. Tano kutulia kambla ya kulala. Kupumua kwa utulifu huondoa mawazo mengi na kunjiandaa kwa usingizi mzuri. Kwa kifupi usiku ni wakati wa kupumzika kunjiandaa kwa kesho na kutulia akili na mwili.

Kazini na shughulikia munda kwa kupanga vizuri na kipaumbele hii ni jinsi ya kupanga kuanzia siku kwa karatimba, kuweka munda maalumu kwa kazi, kutumia horova ya kazi, kuwefuka kuchelewa hau vikwazo, kutathimini mwisho kwa musiku. Kwa kifupi natumia mpangilio kipaumbele hau, uangalifu kuhakikisha kila saa kazini, inatumika venye na kazi zinakamilika kwa wakati.